Katika kushirikiana na timu yangu, mimi huamini kuwa mawasiliano ya wazi ndio msingi wa mafanikio yoyote. Mimi hujitahidi kuwa msikilizaji mzuri nikizingatia maoni ya kila mwanachama na kutoa mchango wangu kwa hekima ili kufika malengo yetu ya pamoja. Napofanya hii kazi mimi huwa mwepesi wa kusaidia wenzangu pale wanapokwama nikiamini kuwa nguvu yetu iko katika umoja wetu. Aitha, mimi huwa ratiba kwa umakini ili nisicheleweshe kazi ya wengine na hutoa mrejesho chanya wa mara kwa mara kwangu mimi. Ushirikiano unaaminisha kuweka masilahi ya kikundi mbele, kuthamini juhudi za kila mmoja na kutatua migogoro kwa busara ili kudumisha mazingira bora kazini.

Moja ya matukio muhimu sana katika maisha yangu ni siku ilio fanikiwa kuhitimu masomo yangu ya chuo kikuu safari. Safali hii iliokuwa na changamoto nyingi lakini yenye mafunzo makuu. Tukio hili halikuwa tuu kilele cha juhudi zangu za kitaaluma. Mbali pia ilikuwa alama ya mwanzo wa maisha mapya ya kujitegemea na kuwajibika. Nakumbuka furaha niliohisi. Nilipo kuwa nimevaa joho langu. Nikizunguka na familia na marafiki walio niunga mkono kwa hali na mali. Tukio hilo, lilinifundisha thamani ya uvumilivu nidhamu na umuhimu wa kua na malengo ya muda mrefu. Kila linapo kumbuka siku hiyo na pata nguvu mpya ya kukabiliana na vikwazo vyovyote vinavyo kuja mbele yangu. Nikiamini kuwa kwa juhudi na imani kila kitu itawezekana mafanikio hayo yalinifanya niamini katika uwezo wangu wakuleta mabadiliko chanya katika jamii yangu kupitia ujuzi nilio upata.

Chakula ninachokipenda zaidi kuliko vyote ni pilau ya nyama ya ngombe iliyopikwa kwa ustadi na viungo asilia kama karafuu, mdarasini na iliki. Harufu yake ya kuvutia pekee inatosha kuamsha hamu yangu ya kula na kila tonge hunikumbusha mikutano ya furaha na familia yangu wakati wa siku kuu. Napenda pilau kwa sababu ni chakula kinachounganisha ladha mbalimbali kwa usawa kikiambatana na kachumbari yenye limau nyingi na pilipili kwa mbali ili kuleta msisimko wa kipekee kinywani. Kwangu mimi pilau si mlo tu mbali ni sanaa ya upishi inayo inayo wasilisha utamaduni wetu tajiri na ukarimu wa dhati wa nyumbani. Kila ninapokula sahani ya pilau iliyoandaliwa vizuri ninahisi kuridhika kabisa na kupata nguvu mpya ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku tabasamu na bashasha tele.

Mimi huwa naenda maktabani angalau mara mbili kwa wiki kwa sababu ni mahali pekee ninapoweza kupata utulivu na wa kweli wa kusoma na kufanya utafiti wa kina. Mazingira ya maktabani yananivutia sana kutokana na harufu ya vitabu vya zamani na ukimya unaonisaidia kuzingatia mambo muhimu bila usumbufu wa kelele za mjini. Kila ninapokuwa huko, mimi hutumia muda wangu mwingi kutafuta majarida mapya sayani, ya sayansi na sayari na vitabu ya historia ambavyo vinanisaidia kupanua upeo wangu wa kufikiria. Kwangu mimi maktabani si jengo tu la kuhifadhi vitabu bali chemichemi ya maarifa inayostawisha akili yangu na kunifanya nionekane mbunifu zaidi katika kazi zangu za kila siku. Nathamini sana huduma za maktabani kwa sababu zinatoa fursa sawa kwa kila mtu kujifunza na kujikwamua kimaarifa bila gharama kubwa.

Kutika safari yangu ya kutafuta maarifa na kuweka chimbuko na mwanadamu, nina ndoto kubwa ya kutembelea mji wa kihistoria wa roma nchini Italia. Ninatamani kusimama ndani ya jengo la kihistoria la Krolesium ili kuhisi msisimko wa historia ya kare na kuona usanifu wa kustahajabisha wa walumi ambao umedumu kwa maelfu ya miaka. Aaidha, nigependa kutembelea makumbusho ya vatikani ili kujionea sanaa adimu na maandiko ya kare yanayohifadhi siri nyingi za ulimwengu wa zamani. Kwangu mimi, kutembelea maeneo haya si safari tu bali ni fursa ya kipekee ya kuungana na mababu zetu na kujifunza jinsi walivyoweza kujenga ustaarabu wenye nguvu iliyoshawishi ulimwengu wa sasa.

Katika kushughulikia kazi za dharura, mimi huamini katika utulivu na kutoa kipa umbele kwa majukumu yenye athari kubwa zaidi kwa haraka. Ninapo anza kukabiliana na hali ya dharura. Kwanza mimi hutadhmini uzito wa tatizo na kupiga hatua za utelekelezaji ili kuzuia tahaluki inayoweza kuvuruga ufanisi. Mimi hutumia binu ya umaakini mkubwa ni kijitenga na usumbufu wowote usio wa lazima ili kukamilisha kazi hiyo kwa usahihi na kwa muda mfupi iwezekanavyo. Aidha, mimi huwasiliana na timu yangu mapema kuhusu mabadiliko yoyote ya kipaumbele ili kuhakikisha kuwa kila mtu anafahamu hali ilivyo na ku tunaweza kusaidiana inapobidi. Kwangu mimi ufunguo wa kufanikiwa katika nyakati za shinikizo nikua na mpango madhubuti.

Mji wangu wakuzaliwa ni mahali penye historia kusisimua na manthari ya kuvutia ambayo yameacha alama isio futika moyoni mwangu. Nakumbuka maisha ya utotoni yaliyo kuwa yenye furaha, tukicheza michezo ya kienyeji na marafiki chini ya miti ya matunda ilio sambaa kila mahali mtaani kwetu. Mji huu, unajulikana sana kwa ukarimu wa watu wake na soko lake kuwa ambalo, nikivutio cha biashara na utamaduni. Likivutia watalii kutoka sehemu mbali mbali. Moja ya kumbukumbu nzuri ni harufu ya chakula cha jioni, kilicho kuwa kikipikwa kwa kuni. Hali iliyo leta umoja na upendo katika familia nyingi. Na hizi hitaji kubwa la kurudi pale wakati walikizo ya mwisho wa mwaka ili kupata utulivu na kuungana tena na mzizi na mizizi yangu kwangu mimi mji huo ni zaidi ya makazi. Ni sehemu inayolisha nafsi yangu.

Kwa kweli mimi napenda sana mvua kwa sababu huleta hali ya utulivu na amani isio na kifani. Katika nafsi yangu, sauti ya matone ya mvua yanayo piga, paa la nyumba hunifanya nijihisi salama na kunitia hamu ya kupumzika huku ni kisoma kitabu kizuli au kunywa chai ya moto. Haitha, mvua hunisafisha mazingila ikifanya mimea kuwa ya kijani kibichi na kutoa halufu mzuri ya udongo, mbichi ambayo mimi huifulahia sana. Ingawa wakati mwingine inazuhia shugli za nje, mimi huona mvua kama baraka inayo leta uhai, mpya duniani na kutukumbusha umuhimu wa asilia katika maisha yetu ya kila siku. Kwangu mimi, siku ya mvua ni fursa ya kipekee ya kutafakali na kufurahia uzuri wa ulimwengu ukiwa katika hali yake ya unyenyekevu na utulivu mkuu.

Wazo langu zuri la siku ya leo ni kuishi kwa shukurani na kuthamini kila fursa ndogo inayojitokeza mbele yangu. Ninaamini kuwa kila siku mpya, ni zawadi inayotupa nafasi ya kurekebisha makosa ya jana na kujenga mustakabali bora kupitia jitihada zetu. Leo, nimepanga kusaidia angalau mtu mmoja kwa tabasamu au neno la kutia moyo. Nikiamini kuwa wema una nguvu ya kuleta mabadiliko makubwa katika jamii. Pia, nitatenga muda wangu kutafakari malengo yangu na kufanya kazi kwa bidii. Na ubunifu ili kufikia ndoto zangu. Kwangu mimi, furaha ya kweli inatokana na kuleta amani na upendo kwa wale wanaonizunguka. Huku nikidumisha nidhamu katika kila jambo linalofanya leo sisi kuyakuwa bora zaidi tu bali ni kuimarisha na kunufaisha maisha yangu kuliko jana.

Kwa kweli kusubiri kwenye mstari mrefu ni jambo ambalo mara nyingi huni jaribu uvumilivu wangu. Hasa, ninapo kuwa na haraka ya kukamilisha majukumu mengi ya siku. Hata hivyo, mimejifunza kutumia muda huo kama fursa ya kipekee ya kupumzika kiakili na kutazama mazingira yanayo nizunguka kwa umakini zaidi. Badala ya kulalamika, mimi hupendelea kusikiliza muziki niupendao kusoma na makala fupi kwenye simu yangu au hata kupanga ratiba yangu ya kesho kichwani. Hali hii ya kusubiri hunifundisha nidhamu ya hali ya juu na umuhimu wa kuheshimu muda wa wengine. Nikitambua kuwa sote tunapitia changamoto zinazo fanana katika maisha ya kila siku ya mji. Kwangu mimi mstari si kizuizi tu bali ni sehemu ya safari ya kunisaidia kubaki na amani ya moyo.

Mimi upendelea sana kununuwa vitu vyangu katika masoko madogo ya wenyeji ambapo naweza kuingiliana moja kwa moja na wauzaji na kupata bidhaa freshi za shambani. Mazingira ya soko yananivutia sana kutokana na langi za kuvutia za matunda na mboga. Pamoja na kelele za mchanganyiko zinazo leta hali ya uchangamfu wa kijamii. Aitha, kununuwa vitu katika maeneo haya kuna nipa nafasi ya kupunguza garama kupitia majadiliano ya bei na kusaidia uchumi wa wafanya biashara wadogo wa mtaani kwangu. Kwangu mimi, ununuzi si hitaji tuu la kimsingi bali ni fuza ya kipekee ya kutangamana na wanajamii wangu.

Mimi upendelea kuvaa suruali zaidi kuliko sketi kwa sababu inanipa uhuru mkubwa kutembea na kufanya shuguli zangu za kila siku bila kikwazo. Katika ulimwengu wa sasa wenye kasi suruali ni vazi la vitendo. Ambalo linanifanya nijihisi mwenye kujiamini iwe niko kazini sokoni au nikipumzika nyumbani na rafiki zangu. Napenda suruali za vitambaa laini ambazo zinaendana na hali ya hewa ya joto. Zikiniwezesha kubaki na muonekano nadhifu wakati wote kwangu mimi kuchagua suruali ni kielelezo cha mtindo wangu wa maisha unaodhamini faraja wepesi wa utendaji na unyumbufu katika mazingira tofauti ninayo kutana nayo kila siku.

Wakati ninapotaka kustarehe mimi hupendelea kujitenga na kelele za mjini na kuenda kwenye maeneo yenye asili na utulivu mkuu. Kama vile fukwe za bahari au bustani zenye miti mingi, mimi hutumia muda huo kutafakari maisha yangu, kusikiliza muziki mwanana au kusoma riwaya inayosimulia ambayo hunisafisha kwenye ulimwengu wa kufikiria. Aidha, mimi hupenda kufanya mazoezi mepesi ya yoga au kutembea kwa miguu bila haraka. Nikivuta hewa safi na kufurahia uzuri wa mazingira yanayozunguka na kunizunguka. Kwangu mimi starehe ya kweli si anasa ya gharama bali ni kupata amani ya moyo, kuruhusu akili yangu kupumzika kutokana na majukumu ya kila siku. Na kuupa mwili wangu nafasi ya kujirekebisha na kupata nguvu mpya.

Mtu aliyenifundisha jambo la maana sana katika maisha yangu ni babu yangu mpendwa ambaye alifunza dhamani ya unyenyekevu na bidii tangu nikiwa mdogo. Alikuwa akiniambia kuwa mafanikio ya kweli hayaji kwa haraka bali yanajengwa kwa uvumilivu na uaminifu katika kila jambo ndogo unalofanya kila siku. Kupitia mfano wake wa kuishi kwa amani na majirani na kusaidia wasiojiweza nilijifunza kuwa utu ni bora kuliko mali na kwamba heshima ni msingi wa mahusiano yote ya kijamii. Mafunzo hayo yamekuwa dealer yangu yakiniwezesha kukabiliana na changamoto za ulimwengu kwa ujasili. Busala na moyo wa upendo wakati wote. Hadi leo mimi hukumbuka maeneno yake ya hekima kila ninapohitahaji kufanya maamuzi magumu. Jambo ambalo limenisaidia kuwa mtu bora na mwenye musimamo dhabiti katika maadili yangu ya kazi.

Mimi hupendelea sana kufanya kazi katika mazingira tulivu na yenye mwanga wa kutosha wa asili. Ambapo naweza kuzingatia majukumu yangu bila usumbufu wa kelele zisizo za lazma. Mazingira ya kazi yenye mpangilio mzuri na vifaa vya kisasa hunisaidia kuwa na ufanisi zaidi na kunipa motisha ya kutoa matokeo bora kila siku. Aidha, mimi hudhamini mazingira yanayohimiza kufikia malengo makubwa kwa urahisi zaidi. Kwangu mimi, sehemu ya kazi inapaswa kuwa mahali pa amani na ubunifu ambapo kila moja anaheshimiwa na juhudi zake kutambuliwa. Kufanya kazi katika mazingira rafiki na yenye kutia moyo, kunanifanya nijihisi mwenye fulaha na nishati tele ya kubadilishana na changamoto zozote zinazoweza kujitokeza. Huku nikidumisha uwezo mkubwa wa kufikia na kutenda mambo kwa busara na weledi wa hali ya juu wakati wote.

Wakati napofanya makosa kazini mimi huwamini katika kuchukua wajibikaji kamili, mala moja. Mbira kutoa visingizio, visivyo na msingi kwa wenzangu. Hatua yangu ya kwanza ni kukubali kosa hilo, kwa unyenyekevu na kutoa taalifa kwa wasim mamizi wangu ili kuzuia madhara makubwa zaidi. Yanayo weza kutokana na kutokea, kutokana na kuchelewa. Baada ya hapo, mimi hutulia na kutamini chanzo cha tatizo ili kupata suluhisho na kudumu wa balo litalekebisha hali hiyo kwa ufanisi na haraka. Kwangu mimi, kila kosa ni fulsa ya muhimu ya kujifunza na kur iliekebisha uteda kazi wangu, wa kazi ili ili nisiweze kurudia makosa hayo katika siku zijazo. Ninaakikisha kuwa, naandika muktasari, wa kila lilicho, jifunza na kulekebisha mbinu zangu za kazi. Jambo ambalo hunisaidia kuwa mtaalamu bola, mwenye umakini zaidi na mwanafunzi, katika majukumu yangu, ya kila siku ofisini.

Katika kuwakalibisha wakanya kazi wapya ofisini mimi huwamini katika kutengeneza mazingila rafiki na yenye jumuishi tangu siku yao ya kwanza. Mimi huwanza kwa kuwatabulisha kwa mtimu zima kwa tabasamu ni kielezea majukumu yao na jinsi wanavyo weza kutengemea msaada wangu wakati wawote wanapo hitaji maelekezo ya ziada. Pia, mimi upenda kuwapa mkutasari wa utamaduni wa ofisi yetu na kuwaonyesha maeneo muhimu kama jikoni na maeneo ya kupumzika ili wajihisi nyumbani haraka. Kwangu mimi, kumfanya mgeni ajihisi kuthaminiwa na kukalibishwa ni msingi wa kujenga mahusiano mema ya kazi na kuongeza morali ya timu. Ninahakikisha kuwa niko tayali kujibu maswali yao yote kwa uvumilivu na busara. Nikilenga kuwasaidia kuzoea mazingira mapya ya kazi kwa ulahisi na kuanza kutoa mchango wao kwa ujasili na fulaha ya dhati.

Ndiyo, nimesafiri kwa ndege mara katha na kila safari imekua na uzoefu wakipekee, unafundisha maambo mapia kuhusu ulimwengu. Mala ya kwanza kupanda ndege nilihisi mchanganyiko wahofu na msisimko mkubwa wakati ndege ilipo kuwa ikipaa angani na kuacha haldi kwa kasi ya ajabu. Nichopenda zaidi ni kutazama mawingu meupe kupitia dilishani yakionekana kama milima ya pamba na kuona miji ikiwa midogo kama vichezea ya watoto kutoka juu sana. Kusafiri kwa dege kumenisaidia kuokowa muda mwingi na kunipa fursa ya kuona mandhali mzuri za nchi tofauti kwa mtazamo wa dege. Kwangu mimi usafili huu ni ishara ya maendeleo makubwa ya binadamu. Ukiniwezesha kuungana na watu watamaduni mbalimbali kwa ulahisi.

Katika somo la sayansi mimi hupendelea zaidi biarojia kwa sababu inanipa uelewa wakina kuhusu mifumo changamano ya viumbe hai na jinsi miili yetu inavyo fanya kazi kila siku. Kusoma kuhusu chembe hai vinasaba na muingiliano wa viumbe katika mazingila yao kuna nifanya nione umuhimu wa kuhifadhi viumbe asilia kwa ajili ya usawa wa ekorojiya duniani. Somo hili si tu la kinadhalia bali inanivutia kwa majaribio ya maabala ya nayo dhibitisha maajabu ya asili ambayo mara nyingi hatu yaoni kwa macho ya kawaida. Kwangu mimi bayorojia ni daraja muhimu linalo unganisha maarifa ya kisayansi na maisha halisi. Ikinitia moyo kutafuta suruhisho la changamoto za kiafya na mazingira zinazo kabili jamii yetu ya sasa.

Ndiyo, mimi upenda sana kusikiliza redio kwa sababu nirafiki mwaminifu anaye nipa habari na burudani popote pale nilipo. Iwe niko nyumbani au safarini kusikiliza sauti za watangazaji wenye mvuto na mada mbalimbali za kijamii. Kunanifanya nijihisi nimeunganishwa na ulimwengu wa nje bila kuhitaji kutazama screeni wakati wote. Mimi upenda sana vipindi vya asubuhi vinavyo chambua habari kwa kina pamoja na muziki wazamani ambao hunikumbusha nyakati nzuri za utotoni na kunipa faraja moyoni. Kwangu mimi redio ni chombo cha peke kinacho chochea mawazo yangu na kunifundisha mambo mapya kupitia hadithi za watu mbalimbali wanao piga simu kutoa maoni yao. Kila mara ninapo washa redio mimi hupata hamasa na nishati mpya ya kukabiliana na siku ya yangu kwa utabasamu na ujasiri mkubwa. Nikijua kuwa niko karibu na mapigo ya moyo ya jamii yangu inayo zunguka kupitia mawimbi ya hewa.